Jinzi ambayo ni nao shambulia mabadiliko kazini ni Kuwamba jambo la kwanza ni kukubali Badiliko ambayo limetokia kazini ya iwapo ni mtu hamefutua ya wapo ni mtu hamaweza kupandishwa cheo Nina changamuka kwa haraka na kuweza kujua majukumu ambayo ya maweza kunifike mimi maweza kunilalia mimi Hivyo basi ni naa kubali kwa haraka na kuchangamuka.